Napenda kufunza somo la kiswahili. La hisabati? Naam, napenda kufunza lugha sana sana. Huwa nafurahia kufunza lugha. Wanafunzi wangu pia huwa wanaelewa lugha kwa urahisi. Ni kazi ambayo nimefanya kwa muda mrefu. Na huwa inanipa furaha kuifanya.

Huwa natumia muda wa kama masaa manne hivi kwa siku na sana sana mi niko kwa program ya tiktoki niko pale ya youtube Pia na angalia mtandao wa X. Yani iliokuwa twitter nakumbuka simu yangu ya kwanza ilikuwa simu fulani ilikuwa inaitwa for me na hiyo simu inanisaidia kwa mawasiliano kutuma pesa ivi hivi muda wangu mzuri wa kuzima simu ni usiku wakati nataka kulala.

Ndiyo, nimewai nunua tikiti za Tukio. Nimewai nunua tikiti za kuenda kusikiliza waimbaji. Na pia nimrewai nunua tikiti ya kuenda kuona mchezo wakandanda. Na pia nimewai nunua tikiti ya kuenda kuona waigizaji. Ambao wana kata densi.

Huwa nazungumza na walimu wenzangu. Na kuwaelezea msaada na ambao nahitaji. Kama wanaeza nisaidia huwa wana nisaidia. Lakini kama hawawezi huwa na zungumza na mwalimu mkuu. Ndio.